Ninawasiliana na watu kwa kutumia simu yangu ya mkononi. Ninawapigia simu, wengine ninawatumia ujumbe mfupi wa maneno. Kwa kutumia whatsapp instagram Facebook ama tiktok. Muda mwingine tunatumia video. Kwa kutumia Google Meeting.

Ninaweka neno la sili salama kwa kuweka nywila ambayo ni nzuri sana. Nywila ambayo itaweza kujulikana na mimi pekeyangu. Nahakikisha hakuna mtu wa aina yoyote anaijua nywila yangu. Vivo hivo ninafanya kuweka neno la siri kwenye mitandao yangu ya kijamii na kwenye sehemu ambazo ninahifadhi fedha zangu.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni tukio la siku yangu ya kuzaliwa. Hili ni tukio kubwa sana kwenye maisha yangu. Ninasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kusafiri na kwenda sehemu ya kutalii. Kwa sababu ni tukio kubwa sana. Mimi na marafiki zangu tunakata keki kwa pamoja. Tunakula kwa pamoja. Tunakunywa vinywaji kwa pamoja. Kwa sababu ya tukio hili kubwa.

Ndiyo, ninapenda kujaribu vyakura vipya. Ninapenda kujaribu vyakura vya mataifa mbali mbali. Kwa mfano, vyakula vya watu wa China. Ama vyakula vya watu wa India. Ama vyakula vya watu wa Kijerumani Vyote ni vyakula vitam sana. Lakini, chakula ninachokipenda zaidi ni chakula cha watu wa Kiarabu.

Ndiyo, ninapenda kwenda pwani. Ninapenda kwenda pwani mimi pamoja na marafiki zangu. Siku zingine ninakwenda pwani mimi pamoja na familia yangu. Tunaenda huko. Tuna furahi kwa pamoja. Pwani ya bahari inavutia sana. Mantari yake ni nzuri na ya kupendeza. Mimi ninapenda. Pia familia yangu wanapenda sana.

Mboga ambazo ninapenda kura ni mboga za majani kwa mfano matembele, chainizi ama bamia. Muda mwingine ninapendelea kula nyama. Nyama ya ngombe, nyama ya mbuzi ama nyama ya ngurue. Nyama ya ngurue ni tamu sana hasa hasa ile ambayo imekawushwa vizuli kwa kuokwa.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano, mawasiliano yanatusaidia kwenye vitu vingi, mawasiliano yanatusaidia kutuunganisha, lakini pia yanatufanya tuwe pamoja, tufanye nguvu kwa ushirikiano, mawasiliano yakiwepo mazuri kila kazi inaendwa vizuri, lakini mawasiliano yakiwa mabaya kazi haiwezi kwenda vizuri.

Ndiyo, ninatumia mfumo wa usalama wa vidole. Ninatumia mfumo wa usalama wa vidole kwenye mambo mbalimbali. Ninatumia mfumo wa usalama wa vidole kwenye kazi zangu. Lakini pia ninapoitaji kusafili. Nilazima nitumie mfumo wa usalama wa vidole. Nikiitaji kusajili laini yangu ya simu ambayo ni mpya. Lazima nitumie mfumo wa usalama wa vidole.

Kuhusu utaratibu wangu wa jioni. Kila inapofika jioni ni lazima niende kufanya mazoezi. Naweza kwenda kufanya mazoezi uwanjani na marafiki zangu. Siku zingine ninakwenda kufanya mazoezi ya pool table. Siku zingine pia ninaenda kufanya mazwezi ya kukimbia. Ama kutembea umbali mrefu. Ninapenda sana zoezi la kutembea. Kwa sababu linanifanya niwe na afya bora.

Mara nyingi ninapendelea kula ugali pamoja na nyama, lakini pia ninapendelea kula mboga mboga na matunda, ili niweze kujenga afia yangu iweze kuwa bora. Matunda na mboga mboga vina nifanya niweze kupenda kwa sababu ni vyakula vyasili, ambavio ukivitumia mwili wako hawezi kushambuliwa na magonjwa.

Ndiyo, ninapenda kujifunza historia. Ninapenda kujifunza historia ya kusimuliwa. Babu na bibi wanapenda sana kunisimulia historia zao. Lakini pia wanapenda kunisimulia historia ya mji wetu kutoka miaka ya nyuma. Muda mwingine, mimi mwenyewe ninakwenda maktaba kwa ajili ya kusoma historia za nchi mbalimbari.

Ndiyo, ninapenda kulima bustani. Ninapenda kulima bustani ya mboga mboga, lakini pia ninapenda kulima bustani za matunda. Bustani za matunda kama maparachichi, maembe, mapeaz, ndizi, machungwa, ni bustani nzuri sana. Ambazo ninazilima kwa wakati. Lakini pia ninapenda kulima bustani kwa ajili ya maua.

Kuhusu shilika langu, ninapenda sana ukaribu wa sisi na bosi wetu. Bosi wetu ni muema sana. Anatupenda sana. Anatufumilia kwenye shida na ra. Muda mungine anatutoa kwa ajili ya kula chakula cha mchana. Tunafurahi wote. Muda mwingine anatufundisha tuwe na upendo.

Nina sherekea mwaka mpya kwa kuondoka na kuenda kijijini kwa wazazi wangu, ili tukasherekee wote kwa pamoja. Tunakuenda huko kila mwisho wa mwaka kwa ajili ya kusherekea mimi na wazazi wangu. Nina wachukulia baadhi ya zawadi. Wanapenda sana mikati, wanapenda sana mchele, pamoja na makoti na jaketi.

Ninapendelea suruali kwa sababu mimi ni mwanaume. Mwanaume anavaa suruali. Suruali ninazozipenda ni suruali za vitambaa. Muda mwingine ninavaa suruali za jinzi. Zote ninaonekana nadhifu. Ninapenda sana kwa sababu mimi ni mtu ambaye ninapenda kupendeza.

Shughuli zangu kuhusu siku za mvua, kwanza ninapenda kulima bustani, lakini pia ninapenda kulima mashamba makubwa, mashamba ya mpunga na mashamba ya mahindi. Ninapenda sana mvua kwa sababu siku ya mvua ninakwenda shambani kwa ajili ya kuangalia mazao yangu kama yanastawi vyema.

Nguvu zangu kazini mimi ni kiongozi. Kwa hivo, ninawaongoza wezangu kwa sababu wao pia ndiyo walio nichagua. Kiongozi anamajukumu mengi sana kazini. Inatakiwa awe na upendo lakini pia inatakiwa awe na busara. Vivyo hivyo ndivyo ambavo mimi nipo. Mimi ninapenda sana wafanya kazi wezangu lakini pia tunafanya kazi kwa pamoja.

Mimi ninapenda upepo, sipendi AC. Ninapenda upepo kwa sababu ni wa asili. Upepo waasili hauwezi kudhuru afya yangu. Lakini AC inauwezo mkubwa wa kudhuru afya. Hivo ninapendelea sana upepo. Ndiyo maana chumba changu kinamadirisha makubwa ambayo yanaingiza upepo mzuri kwa ndani.

Nimewahi kusafiri mahali kwingi kuzuri, lakini sehemu moja ambao nimewai kusafiri ambapo nipazuri ni kwenye mji wetu ambako niliko zaliwa. Mji wetu umezungukwa na misitu mingi, umezungukwa na mito mingi, pamoja na milima mingi. Ni mji ambao unapendeza sana. Kuna manthari ya kijani.

Ndio, ninapenda kujifunza mambo mapya. Mimi ni mdadisi sana. Na pia ninapenda kuingiza kitu kipya ambacho kita niongezea maarifa. Ndio maana ninapenda sana kujua mambo mapya. Mambo mapya ambayo ninajifunza sasa hivi ni mambo juu ya teknolojia mpya. Yaani digiti.

Kipindi cha utoto nilikuwa ninapenda sana kucheza na wenzangu. Hasa hasa kucheza mpira wa miguu. Lakini pia kuna kipindi tulikuwa tunapenda sana kuogelea. Tulikuwa tunafanya mashindano mimi na marafiki zangu. Mashindano yalikuwa ni makali kwa sababu kulikuwa kuna ushindani mkubwa sana. Hivo mimi nilikuwa ninashinda kila tukishindano.

Kuhusu kazi ambayo ninaifanya mimi ni kazi ambayo inanishawishi sana niendelee kuifanya. Kazi ambayo ninaendelea kufanya ina changamoto nyingi lakini nyingi ninaweza kuzimudu. Changamoto zilizopo ni pale ambapo ninaongea na wateja. Wateja wengine ni wakali, wateja wengine si wakali. Hivyo inatakiwa niwahudumie wote kwa usawa.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni pale ambapo ninajuana na kuongea na watu wengi. Jinsi ya kuongea na watu wengi ni sana. Sanaa ambayo inajumuisha mawasiliano. Unavojua kuongea na watu wa mataifa tofauti tofauti maana yake unajua lugha tofauti tofauti. Hivyo ni vitu ambavo vimenifanya niweze kukua kazini.

Ujuzi ambao ninaimitaji kuimarisha ni ujuzi wakutumia ruga za ki mataifa. Ruga tofauti tofauti. Nijue ruga ati angalau ruga za mataifa matano. Ambayo zita nisaidia kwa ajili ya kuwasiliana. Mimi ninapenda kupata wateja wanje na wateja wandani. Hivo nilazima nijifunze ruga tofauti tofauti.

Mimi ninapenda vyote viwili. Ninapenda kuchora lakini pia ninapenda kupaka rangi. Ili niweze kuchora vizuri lazima nipake rangi. Kwa sababu kuchora ni stadi ya kazi. Na pia ni sanaa. Na kupaka rangi ni stadi ya kazi. Na pia ni sanaa. Vyote viwili vinakwenda kwa pamoja. Lazima nichore na pia lazima nipake rangi.

Ndiyo mimi ni mtu wa ubunifu. Ninapenda sana kubuni. Ninabuni vitu tofauti tofauti. Ninabuni vitu vya urembo, lakini pia ninabuni mavazi. Muda mwingine, ninakwenda kwenye mashindano ya ubunifu. Ninashindana mpaka akili yangu ya mwisho.

Ninasherekea mafanikio ya timu kwa kufurahi pamoja na timu yangu. Ninasherekea nao kwa pamoja kwa sababu mimi ni kiongozi wao. Hivo, mimi ndiye ninaepanga wapi pakuenda. Siku zingine, tunakuenda hotelini. Tunaenda kula pamoja na kunywa pamoja. Tunafurahia matokeo mazuri ya timu.

Kitu kinaponipa motisha kazini ni kazi tunayoifanya, tunafanya kazi kwa umoja sana. Mimi na wafanya kazi wezangu tunapendana sana. Mawasiliano yetu ni muhimu sana. Mawasiliano yetu ndiyo yanayotufanya tuweze kufanya kazi kwa pamoja. Hivo ninapenda sana umoja wetu.

Ndiyo, ninapenda muziki wa jadi. Ninapenda mziki wajadi ya kwetu. Ni muziki mzuri sana. Una ngoma za asili. Lakini pia ninapenda wanapopiga firimbi. Firimbi zao ni nzuri sana ni za asili. Zina mlio mzuri sana. Zaidi ya kinanda. Lakini muda mwingine ninapenda wanavyocheza. Wanacheza vizuri sana.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wakuongea lugha nyingi tofauti tofauti, ikiwepo lugha za kigeni, kama vile kichina, kifaransa, kijerumani, kihindi na kiarabu. Hizo zote ni lugha ambazo ninahitaji kuongea nazo, kwa sababu mimi ninatafuta wateja wa mataifa tofauti tofauti wakiwemo wahindi, wachina na wajerumani. Nilazima niwe na mawasiliano nao mazuri.

Ndiyo, ninapenda kutembea kwa miguu. Ninapenda kutembea kwa miguu umbali mrefu. Lakini pia ninapenda kutembea kwa miguu kama mazoezi ya viungo. Kila siku asubuhi ama jioni, ninapenda kutembea umbali mrefu. Ili niweze kufanya mazoezi.

Ninaoga mara nyingi sana kwa siku. Ninaweza kuoga mara moja, mara mbili, hata mara tatu kwa siku. Inategemea ni kiasi gani nimechafuka au kuna jua kiasi gani. Ninaoga mara nyingi kama kuna hali ya joto sana. Lakini kama ni hali ni ya ubaridi, siwezi kuoga mara nyingi.

Ndiyo, ninapenda kuvaa miwani. Ninavaa miwani wakati wa jua, lakini pia ninavaa miwani kama fashion. Muda mwingine ninapenda kuvaa miwani kama ninakwenda kwenye mkutano kupeleka wasilisho la aina yoyote. Ninapenda kuvaa miwani meupe ambayo ni miwani ya fashion na si miwani ya ugonjwa wa macho.

Uzoefu wa kushangaza ambao nimewai kuupata ni uzoefu wa kutumia ruga tofauti tofauti. Ninajua kuongea kichina, kifaransa na kijerumani. Huo ni uzoefu mkubwa sana. Lakini pia uzoefu mungine wa kushangaza ambao nimewai kuupata ni pale ambapo nilichaguliwa kuwa kiongozi. Nilipo ajiliwa tu kufanya kazi.

Ninashambulia tatizo kazini kwa kupata maoni tofauti tofauti kwa wafanyakazi wenzangu. Lakini pia muda mwingine, ninashambulia tatizo kazini kwa kumuuliza bosi wangu nini cha kufanya. Ili aweze kunisaidia kwenye hilo tatizo. Matatizo mengine yanaletwa na wateja. Wateja wengine ni wakali, wengine ni wapole. Hivo ili kueza kumuongoza mteja ambaye ni mkali, inatakia wewe ujishushe.

Ninapendelea mifumo takribani yote ya simu, lakini zaidi zaidi ninapenda mfumo wa kupiga na mfumo wa kuandika ujumbe mfupi wa maneno. Hizo zote ni mifumo ambazo zinanisaidia kwenye kazi zangu, lakini pia ninapenda mfumo wa Instagram pamoja na mfumo wa Facebook kwa ajili ya kupata marafiki.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ujuzi wa kutumia lugha tofauti tofauti. Ujuzi ambao utaniletea pesa kwa sababu nitakuwa nina uwezo wa kuwasiliana na wateja wa mataifa tofauti tofauti. Lugha ni chombo kinacho tufanya tuwe pamoja. Ni chombo kinacho tusaidia kwenye mawasiliano. Hivyo nikijua lugha tofauti tofauti nitaweza kuwasiliana na mataifa tofauti tofauti.

Umeme unapo katika ninawasha taa ambazo zinatumia umeme wa jua. Muda mwingine ninawasha kibatari. Muda mwingine ninawasha mshumaa. Lakini mshumaa na kibatari vinatoa mwanga hafifu. Na pia mwanga wake umechanganyikana na moshi. Hivo sipendelei sana.

Nina washughulikia wateja kwa kuwapigia simu. Muda mwingine nina watumia jumbe fupi wa maneno. Wateja wengine ni wapole. Wanapokea simu na kuongea. Lakini wengine ni wakali. Siwezi kugombana na wateja. Nilazima nijue jinsi ya kuwahudumia. Kwa sababu wote ninawahitaji. Mteja mkali ninamuhitaji na mteja mpole ninamuhitaji.

Mimi ninapendelea mwanga wa kati kwa sababu macho yangu yanapenda mwanga wa kati. Mwanga mkali unaharibu macho yangu. Afya ya akili inaweza kuzorota pale ambapo ninaona mwanga mkali. Muda mwingine mwanga mkali unaweza ukaharibu mwenendo wangu wa afya. Hivo sipendelei mwanga mkali.

Ninaenda maktaba mara mbili tu kwa wiki kwa sababu baadhi ya vitabu vipo kwenye simu yangu na kwenye laptop yangu. Hivo ninasoma baadhi ya vitabu kwenye laptop yangu na kwenye simu yangu. Sipendelei sana kwenda maktaba kwa sababu baadhi ya vitabu ninavyo kwenye simu yangu.

Ninatumia muda mwingi mtandaoni. Ninaweza nikatumia lisaa limoja hadi masaa sita. Hadi siku zingine ninatumia masaa kumi. Kwa sababu kazi zangu nyingi ninazitumia kutoka kwenye mitandao ya kijamii. Wateja wangu ninapata kutoka kwenye mitandao ya kijamii. Hivo ni lazima muda mwingi nitumie mtandao wa kijamii.

Ninapenda sana kununua mavazi, yaani nguo, pamoja na vitu vya thamani, kama vile saa ya goldi ama saa ya silver. Ninapenda sana saa ya lolex kwa sababu ni nzuri, ni ngumu na zina majina. Hizo ndizo ninazozipenda. Lakini pia ninapenda kununua nguo ambazo ni nadhifu. Nikivaa ninaonekana, nimependeza.

Ndiyo, ninaifadhi vitu vyangu vya dhamani. Ninaifadhi vitu vyangu vya dhamani kama vile vitu vya dahabu, pamoja na siliva, kama saa, pamoja na mikufu. Ninaifadhi vizuri, ili visiweze kuharibika. Muda mwingine, ninavinunulia kabati zuri, ambalo, haviwezi kuonekana, wala kuharibika.

Malengo yangu nifike mbali sana. Ninatamani siku moja nije kuwa na ofisi yangu. Nije nimiliki vitu vikubwa. Nimiliki bathi ya maofisi. Na pia niweze kuajili watu wengi ambao wataweza kujipatia kipato chao kwa kupitia kazi yangu. Nitakua ninafurahi sana pale ambapo ninawapa mishahara na wanaenda kukidhi haja ya familia zao.

Ndiyo, ninapenda sana kurudi ujanani. Kuna mambo ambayo sikuyafanya kipindi cha ujana, ambayo ninatamani niyafanye sasa hivi. Lakini, haiwezekani, hauwezi ukarudi ujanani. Hivo, ninajitahidi hayo mambo niweze kuyafanya sasa. Japokuwa yamepitwa na wakati.

Ndiyo, ninapenda sana chakula kitamu. Ninapenda chakula chenye ladha nzuri. Chakula kinachonukia vizuri kama vile biriani, pilau, wali, nyamandizi, pamoja na vyakula vingine vitamu. Sipendi vyakula ambavyo sio vya asili. Kwa sababu vyakula ambavyo sio vya asili vina kemikali nyingi. Vinapikwa kisasa, vinawekwa kemikali nyingi. Mimi ninapenda mboga mboga, ugali, pamoja na nyama.

Ninapenda kukaa pamoja na familia yangu, tukacheka pamoja, tukafurahi pamoja, lakini pia ninapenda tule pamoja, tunaandaa chakula cha pamoja, tunakula wote kwa pamoja, muda mwingine tunaondoka tunakwenda kwenye hoteli, tunaenda huko kwa ajili ya kupumzisha akili zetu na kuogelea pia.

Ndiyo, ninafanya mazowezi asubui ama jioni. Muda mungine, ninafanya mazowezi ya kukimbia ama kutembea. Asubui, ninapenda sana kuruka kamba na kufanya mazowezi ya kegeli. Jioni ninapenda sana kutembea umbali mrefu naweza nikatembea kilo mita moja mbili hadi tano. Muda mwingine ninafanya mazoezi kwa kuendesha baiskeli yangu.

Ndiyo, ninapenda kuvaa kofia. Ninapenda kuvaa kofia kwa ajili tu ya fashion. Lakini muda mwingine ninapendaa kuvaa kofia ili kujikinga na jua. Mji ninaoishi unajua kali sana. Hivo ni lazima nijikinge na jua. Muda mwingine ninapenda kuvaa kofia kama vile nisare ya ofisini.

Kuhusu mahali ninapoishi ni mahali pazuri sana. Manthari yake ni nzuri sana. Watu wa maali hapa ni wazuri sana. Lakini pia ninapenda ninapoishi kwa sababu. Mazingira yake ni mazuri, watu ninaishi nao vizuri.

Ninatazama video mitandaoni kwenye mitandao ya YouTube, mtandao wa Facebook, mtandao wa TikTok, mtandao wa Telegram na mtandao wa Twitter. Kwenye mitandao yote ninaangalia video. Lakini mtandao ambao ninaangalia video kwa muda mrefu ni mtandao wa YouTube kwa sababu kila mtu anaweka video yake huko.

Aina ya filamu ninazo zipenda ni filamu za maigizo. Muda mwingine ninapenda filamu za vichekesho. Filamu za vichekesho ni nyingi sana. Kwa mfano filamu anazo igiza, msanii anahitwa Jackchan. Ni filam zuri sana. Zinafundisha, zinaburudisha lakini pia Zinachekesha. Muda mwingine ananifurahisha maana, ananonyesha uhalisia wa maisha.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubuhi ni kinywaji aina ya maziwa. Muda mwingine ninapendelea sana kunywa maji. Maji yakiwa ni ya moto ambayo nimechemsha. Ili kueza kupunguza mafuta mwilini. Kwa sababu, muda mwingine asubuhi ni lazima niende mazoezini. Ninavotoka mazoezi, siwezi kunywa maji ya baridi. Ni lazima ninywe maji ya moto.

Mimi ninapendelea chakula chenye mafuta, lakini siweki mafuta mengi. Mafuta yanaongeza ladha kwenye chakula. Vile vile, ninaweka viungo kwenye chakula. Kama viungo ambavyo, vinaweza kunukia vizuri kwenye mboga.

Ndiyo, ninapenda sana kupanda milima. Ndoto yangu kubwa siku moja niende kupanda mlima mrefu duniani ambao unaitwa mlima wa Himalaya. Ninatamani sana niende nikapande huko ili niweze kutimiza ndoto yangu. Lakini pia ninatamani kupanda mlima wa Kilimanjaro. Nimeambiwa ni mlima mzuri sana upo Afrika. Hivo natamani siku moja niende nikaupande.

Kipawa ambacho ninacho ni kipawa cha kuogelea. Mimi ninaogelea sana. Ninaogelea kwenye mto, ninaogelea maji ya bahari, lakini pia ninaogelea maji ya ziwani. Ninapenda kuogelea kwa sababu shuleni kwetu tunafanya mashindano ya kuogelea. Ninaimbuka mshindi mara zingine tunashindanishwa na shule za karibu ninaimbuka mshindi.

Ninapenda kuenda maduka siku za weekend, yaani Jumamosi ama Jumapili. Siku zingine ninapenda kuenda maduka siku ambazo ni za likizo. Kwa sababu ninajua maduka makubwa ambayo yanauza vitu vizuri. Muda mwingine ninakwenda kwenye maduka ambayo yanauza vitu kwa bei ya jumla. Ili niweze kupata punguzo la bei.

Kipindi cha televisioni ninachokipenda ni kipindi cha michezo. Lakini pia ninapenda kipindi cha habari za kimataifa. Ninapenda kipindi cha michezo kwa sababu mimi pia ni mwana michezo. Ninapenda sana michezo. Ninapenda kipindi cha taarifa ya habari ili kujua mataifa ya mbali kuna nini na taifa letu kuna nini.

Usiku kabla ya kulala ni lazima nipumzishe akili yangu vizuri alafu nipitie ratiba yangu ya kesho kabla ya kulala. Baada ya kupitia ratiba yangu ya kesho ninaomba mungu ili niweze kulala salama.

Ndiyo, ninapenda kucheza michezo ya video. Ninapenda kucheza baadhi ya filamu, kama vile filamu za vichekesho, filamu za mapigano, na filamu za kivita. Ninapenda filamu za kuchekesha kwa sababu mimi, ninapenda kucheka, lakini pia ninapenda kuwachekesha wezangu. Hivo, ninapenda siku moja na mimi, nionekane kwenye video.

Ili kuweza kujitunza, ninahakikisha ninafanya mazoezi kila siku. Lakini pia, ninahakikisha ninakula chakula ambacho ni cha asili kila siku. Ninakula mlo mzuri, ninakula mboga mboga na matunda lakini pia nina kunywa maji ya kutosha. Kila siku ni lazima ninywe maji lita moja hadi lita tano.

Ndiyo, ninagawanya taka zangu. Ninagawanya taka za karatasi na pamoja na taka za plastiki. Hili niweze kuzitenga vizuli kwa sababu taka za plastiki zinaharibumazingila. Taka za karatasi ni mbolea. Hivo, ninazitenga hili kueza kujua zipi ambazo zinastahili kuenda kuchoma na zipi ambazo zinastahili kuenda kuzifukia.

Mafanikio niliyoyapata kazini ni mafanikio ambayo nimepata kuweza kujulikana na watu wengi sana. Watu wengi ni nao juana nao ni waandani ya nchi na nje ya nchi. Lakini pia nimefanikio kwa kiasi kikubwa kuweza kujua lugha tofauti tofauti. Kwa sababu wateja tunaowasiliana tunawasiliana na wateja wa mataifa tofauti tofauti.

Ninapenda sana timu yangu ambayo inaitwa Inter miami. Ni timu ya Marekani. Ni timu ambayo inacheza vizuri sana nchini Marekani. Ninampenda Messi kwenye hii timu. Kwa sababu ya umahiri wake anaofanya kwenye timu. Anajua kupiga chenga. Anajua kupiga mashuti na kufunga magoli.

Kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni pale ambapo kunakuwa kuna mawasiliano mazuri na wafanyakazi. Kunapokuwa na mawasiliano mazuri na wafanyakazi, kazi inakwenda vizuri, pasipokuwa na makelele. Muda mwengine, kazi ili iweze kuenda vizuri ni lazima wafanyakazi waweze kufanya kazi kwa juhudi.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu au kijana anayeanza kazi. Mtu yoyote anayeanza kazi. Inatakiwa aiheshimu sana hiyo kazi. Kwa sababu watu wengi wanatafuta kazi na hawapati. Hivo inatakiwa awe mvumilivu, afanye kazi kwa bidii, lakini pia awapende wafanyakazi wenzake.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini sana ni kampuni ya artificial intelligence. Yaani kampuni ya kutumia sauti kwa kutumia akili mnembe. Ni kampuni zuli sana ambayo inakuja kwa kasi sana kwenye miaka hii ya teknolojia. Na teknolojia yake ipo juu sana.

Ndugu yangu mmoja ambaye ninakaa nae, ndiye aliyenifundisha jambo muhimu. Aliniambia kuwa, kwenye maisha inatakiwa uwe mvumilivu. Na kwenye kazi inatakiwa uwe unafanya kazi kwa juhudi zako zote. Pasipo kujali kitu cha aina yoyote. Kwa sababu kazi ndiyo inayo kupa pesa ya kueza kuhishi. Watu wanakufanya uweze kuhishi.

Nje na nyumbani ninapenda kula hotelini. Kwa sababu hotelini wanapika chakula kizuri. Wanapika chakula kitamu kinaendana na chakula cha nyumbani. Kwa sababu mimi ninapenda sana chakula kitamu na chakula kizuri ambacho kimepikwa kwenye mazingira mazuri.

Ndiyo, mimi ni mtu wa kuamuka mapema sana. Sipendi kuamuka najua. Ninapenda kuamuka mapema ili niweze kufanya majukumu yangu vizuli. Lakini pia ninawai kulala mapema ili niweze kuamuka mapema kwa ajili ya kuendana na ratiba yangu.

Ndiyo, ninapenda kufanyakazi nyumbani. Mara nyingi kazi za darura au kazi zilizozidi kazini, ninaondoka nazo na kwenda kuzifanyia nyumbani. Kwa sababu ninajua nyumbani ni mahali pautulivu. Hakuna watu ambao wanisumbua. Hakuna kitu ambacho kinanipigia kelele. Hivo, nilazima nipende kufanyakazi nyumbani.

Ndiyo, ninapenda kupiga chombo cha mziki. Ninapenda kupiga chombo cha mziki aina ya kinanda, lakini pia ninapenda kupiga ngoma, ninapenda kupiga gitar, ninapenda kupiga saxifony. Hivo vyote ninapenda kuvipiga.

Ndiyo, ninafamu majiranizangu. Nina fahamu majirani zangu kwa sura, lakini pia nina fahamu majirani zangu kwa majina. Nina fahamu majirani wote kwa sababu tunasaidiana kwenye kila jambo. Pale ambapo, kuna tukio limetukia, lazima tusaidizane.

Ili niweze kushirikiana na wengine, ni lazima tuwe tuna umoja. Lugha yetu iwe ni moja. Mawasiliano yawe ni kwa pamoja. Hivo ndivo ambavo tunaweza kufanya kazi kwa kushirikiana. Lakini pia kushirikiana na watu wengi inahitaji kue kuna busara, hekima, pamoja na upendo.

Wakati wa mapumziko ya mchana, nilazima nitoke kidogo niende msituni kwa ajili ya kufanya meditation. Mimi ni mtu ambaye ninapenda sana meditation. Meditation inaitaji uwe peke yako. Hivo ninaenda msituni peke yangu na kuenda kufanya meditation.

Mazingira ya kazi ni nayopendelea, yawe ni ya utulivu, lakini pia wafanya kazi wawe ni wafanya kazi wanaopendana, wafanye kazi kwa kushirikiana, wafanye kazi kwa judi, lakini pia wapendane. Hayo ndio mazingira mazuri ya kazi ni nayopendelea mimi.

Kweli hakuna kazi ambayo ninaichukia nyumbani kwangu. Kazi zote ninazipenda kwa sababu zote ni kazi za kwangu. Hakuna kazi ninaichukia, ninadeki, ninapika, ninafuanguo. Zote ni kazi za kwangu. Muda mungine ninamwagilia baadhi ya bustani ambazo zipo nyumbani kwangu.

Ndiyo, nimewai kufanya yoga. Katika mazoezi yangu ninayofanya, pia ni lazima nifanya yoga. Asubuhi nikiamuka, lazima nifanye yoga. Jioni nikirudi kutoka kazini, lazima nifanye yoga. Hivo, ninafanya yoga kwa sababu ninaipenda na ni moja kati ya mazoezi ninayofanya.

Changamoto ninazokutana kazini zipo nyingi na wala hazikuepeki changamoto ya kwanza ninayokutana nayo kazini ni changamoto ya wateja wakali. Kuna baadhi ya wateja ni wakali. Wanaitaji kufanya kitu ambacho wanakipenda wawo na si ambacho sisi uduma tunaitoa. Hivo ni lazima ni waudumia wote.